Ile kampuni ya teknolojia ninayoamini ni kampuni ya apple Apple ni kampuni imekua kwa muda mrefu na imekua ikitengeneza, bidhaa kama vile simu, saa, televisheni, kompyuta. Bidhaa zake zimekuwa za hali ya juu. Kwa mfano, mtu akikuwe na bidhaa ya Apple hujiona kama ako na ile bidhaa zuri sana duniani. Apple ni kati ya kampuni kubwa sana zinazo aminiwa sana duniani.